Mara nyingi mi hununua chakula kwenye kibanda cha karibu au hoteli ndogo huwa naenda hapo kwa sababu chakula ni kitamu, bei yake ni nafuu na huduma ni nzuri pia ni karibu na ninapoishi, hivyo sihitaji kusafiri mbali.